Kuna changamoto nyingi huwa nakutana nazo kazini ila mojawapo wao ni kutoelewana vizuri na wafanyikazi wenzangu wengine ila ni kazi tu inaeleweka hakuna kazi rahisi hakuna kazi haina changamoto zake. Bali, huwa tunajaribu vyovyote vile kuwasiliana bora, kuwa na mawasiliano bora na wafanyikazi mwenzangu. Kwani kukiwa na mawasiliano bora, kati yenu huwa inarahisisha kazi na kazi inafanya inakua bila tashwishi lolote.

Naam nasoma gazeti, lakini nimekawia sana bila kusoma gazeti kwa sababu siku hizi tekinolojia imeadvance. Hadi unaweza pata gazeti si ya maana siku hizi kwa sababu kuna mtandao, kuna rununu, kuna mambo mengi unaweza pata maneno kutokana, na mtandaoni kutokana kwa simu ila si lazima upitie gazeti kila saa. Lakini napenda kusoma gazeti.

Kuna njia nyingi naweza penda kujifunza mambo mapya. Ila mimi huwa najua mambo mapya kutokana kwa mtandaoni. Siku hizi kuna mambo mengi waweza jifunza kutoka kwa mtandao. Sasa hivyo ndivyo, mimi huweza kupata ujuzi, wakujua na kufahamu mambo yanayoendelea, mambo yanayostahili kujulikana, mambo yanayostahili kuyahimiza na kuyatumia katika maisha yangu.